Ndiyo, nimewahi kwenda bahari, na ilikuwa uzoefu wa kipekee. Kitu kilicho ni guza zaidi, ni ukubwa wake na utulivu wake kwa wakati mmoja. Kuangalia mawimbi yakija na kuondoka kulinifaya nijisike mdogo lakini pia mtulivu. Kana kwamba mawazo yote, mazito yanachukuliwa na maji. Ni mojawapo ya maeneo yanayonifanya nitake kukaa kimya na kufurahia muda bila haraka.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzowefu wa kunigusa sana. Ilikuwa ni nafasi ya kusaidia bila kutarajia malipo, lakina nikapata zaidi ya nilichotoa furaha, shukrani na mtazamo mpya wa maisha. Kujitolea kulinifundisha umuhimu wa kushirikiana, huruma na kuwajali wengine, hata kwa mchango mdogo. Tangu hapo naamini kuwa kusaidia jamii ni moja ya njia bora ya kujenga maana ya kweli katika maisha.

Saansi ni nalopenda zaidi ni saansi ya mazingira. Lina nivutia kwa sababu, lina husisha ufahamu wa jinsi dunia inavyo fanya kazi, mahusiano ya binadamu na asili, na njaza kutatua matatizo halisi. Pia, lina nifundisha jinsi teknolojia, tabia, na sera zinazoweza kwa thiri maisha ya kila siku. Napenda pia, jizi lina vio changanya mafahamu ya kimsingi na vitendo. Siyo tu natharia, hivyo kile somo linonekala kuwa na maana na linaweza kuchukua hatu wa halisi.

Ninapo kutana na kazi ya dharura, hutulia kwanza badala ya kuingiwa na hofu. Kisha, hutadhmini haraka kinachohitajika kufanyika na nini kinaweza kusubiri. Huipa kipaumbele kazi hiyo, huwacha mambo yasiyo ya lazima kwa muda na kujikita kwenye suluhisho la haraka lakini sahihi. Pia, ikihitaji ushirikiano, huwasiliana mapema ili kitu mtu ajue kilicho muhimu. Baada ya dharura kupita, huchukua muda kutadhmini kilichotokea ili kujifunza na kujianda vizuri zaidi siku nyingine.

Ndiyo, hutumia mitandao ya kijamii, lakini kwa kiasi, hutumia zaidi kuwasiliana na watu, kupata taarifa au burudani kidogo. Siko kwenye matumizi ya kupitiliza, hujitahidi kudhibiti muda ili isichukue nafasi ya mambo muhimu zaidi. Kama kazi, familia au kupumzika, kwangu, mitandao ya jamii ni chombo cha kusaidia, si kitu cha kutawala maisha.

Ningependa kupata mafunzo yanayoongeza ujuzi na ubunifu wangu kazini. Kwa mfano, yale ya nayohusiana na mawasiliano bora, utatuzi wa matatizo, teknolojia mpya au uongozi wa timu. Mafunzo hayo si tu yanayonifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Mbali pia, huniwezesha kukua kielimu na kibinafsi. Na kutoa mchango bora zaidi kwa timu au shirika. Na pia, napena mafunzo ambayo ni ya uvitendo. Sina thara tu ili niweza kuona matokeo ya haraka na kujifunza kwa njia halisi.

Ndio, ningependa kurudi ujana kidogo, lakini si kwa kila kitu, labda kwa wakati wa furaha na urahisi zaidi. Nilipokuwa na muda wa kucheza, kugundua mambo mapya na kufanya makosa kidogo bila mzigo kubwa wa maisha. Ningependa kurudi ujana ili kufurahia urafiki, michezo na ndoto zilizokuwa hazijaisha. Lakini kwa upande mwingine, siwezi kuacha uzoefu wa hekima niliyojifunza hadi sasa. Hivyo, ningechukua sehemu nzuri ya ujana, lakini naendelea na hekima ya sasa.

Ninapenda sana kununua nguo rahisi, zenye mtindo wa kawaida lakini wa kudumu. Napendelia zile ambazo zinaweza kuvaa kwa muda mrefu, rahisi kuonaniisha na mavazi mengine na zinazofanya nijisike vizure na kujiamini. Sipendi nguo zinazokuwa na mtindo ya haraka tuu ambazo hubadilika kila wakati kwa sababu hupoteza thamani ya haraka.

Ninasomea habari mtandaoni kupitia tovuti na majukuwa yenye sifa nzuri ya habari. Hasa zile zinazotoa tarifa sahihi na za kisasa. Napendelea pia kujumuisha vyanzo vingi badala ya kumtegemea mmoja tu ili kupata mtazamo mpana na kuepuka upendeleo wa habari. Mara nyingine, hutumia pia app za habari kwenye simu. Ambazo, hunirusu kuangalia haraka, mada tofauti na kupata taarifa muhimu kwa urahisi. Kwa ujumla, lengo ni kubaki na taarifa halisi enye kuaminika na enye maana kwa maisha yangu.

Napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika. Ingawa, kuandika pia ninakipenda kwa kiwango kidogo. Kusoma kunanipanua mawazo, kunifundisha mambo mapya na kunisaidia kuelewa mitazamo tofauti. Kuandika hunisaidia kuweka mawazo yangu wazi na kuweza na kujiweka wazi. Lakini mara nyingi, hufanyika baada ya kusoma au kufikiria. Kwa hivyo, kusoma ni msingi na kuandika ni njia kufanya msingi huo uwe na ukibinafsi.

Wakati umeme unapokatika, kwanza hujaribu kukaa kimia na kutathmini hali bila hofu. Baada ya hapo, huangalia kama kuna taa za dharura au vifaa vya msaada kama betiri au mishumaa. Pia hujaribu kutumia muda huo kupumzika, kusoma au kufanya mambo ya siyo tegemea teknolojia.

Kinachonifanya nicheke zaidi ni hali zisizo za kawaida zenye ucheshi wa kawaida wa kila siku. Kama tabia za wenzangu zinazo nipendeza. Vichekesho vidogo vya maisha ya kila siku au maneno ya kicheko ambayo hayaji kwa lazima. Pia napenda kucheka pale kwa kushirikiana na wingine. Kushuhudia vicheko vya marafiki au familia au pale mtu anapojitokeza kwa namna ya asili yenye ucheshi.

Ninaposherekea sikukuu hujaribu kuifanya iwe ya maana na yenye furaha. Maranyingi huisherekea kwa kuwa na familia ama marafiki. Kula chakula kizuri na kushiriki shugli za kawaida za sikukuu kama michezo au mazungumzo ya pamoja. Pia hupenda kuzingatia utamaduni na amadili ya siku hiyo. Kuifanya sikukuu isiotu kwa burudani, bali pia, fursa ya kutafakari, kushukuru, na kushirikia na wengine. Kwa ujumla, sikukuu hufanywa kwa utulivu, furaha, na hisia za.